Napenda kucheza mchezo za video Favourites zangu za mchezo ni the legend of zelda breeze of the world tears of the kingdom uchunguzi uhuru nazo zenye akili na dunia kubwa yenye maajabu na nifanya nifikire kutoka katika adventure ya kwenye Elden ring boss fight zenye nguvu open world yenye giza na nimecheza mara nyingi kwa kutuoa build na tips cyberpunk to 2077 choices zenye matokeo na night cities yenye neon lights inanifaa na mstakabali.

Mimi husafisha vifaa vyangu mara mbili kwa mwezi au mara mbili kwa wiki tatu ambapo notification ukuja kwa simu yangu ikisema update available baada ya hapo kuna maina update na find tani karibu kila wiki au wiki mbili ili kurekebisha bugs na kuongeza knowledge ya simu yangu.

Napokea maoni positively kutoka kwa wengine ambapo naeza kuuliza swali au kupata mazungumzo nawe ambapo unaeza nileza changamoto unazokumbana nazo au kuna group charts ambapo mtu hupata nafasi ya kujieleza kutoka moyoni mwake ambapo tunaeza pata sulisho ya kila tatizo.

Unapenda upepo wa asili. Unahisi fresh, unaingia hewa safi na kuna hili haisi ya uhuru wa nature. Kama upepo wa pwani au baridi ya mti, inafanya akili iwe calm na body iwe refreshed bila kulazimisha baridi kali. AC ni poa vizuri sana hasa wakati wa joto wa kali kama 35 degrees plus na inasaidia wakati wa kufanya kazi bila jasho. Lakini mara nyingi inakua baridi sana, inakuwasha hewa na wakati mwingine inafanya ngozi ikauke au kichwa kuuma kidogo.

Nimetembea katika abadea hapa Kenya ambapo inanifanya nihisi ya harufu udongo, mvua, sauti ya ndege na upepo wa majani. Nafikiria jinsi inavyokuwa na amani hewa safi na unaweza kuona wanyama kama nyani au vipepeo bila kelele za mjini. Msitu unanifanya nijisikie connected na nature.

Kinywaji ninachokipenda zaidi kabisa ni chai ya maziwa yenye masala. Ile yenye tangawizi, madalasini, karafuu na maziwa kwa mingi. Ladha yake ni mchanganyiko tamu. Viungo vinawaaka kidogo kuooni. Tangawizi inakupa nguvu na maziwa inafanya niwe criminal comforting. Harufu yake pekee inafungua akili inanisikia kama hug ya joto. Na versatile inafaa asubui kwa kuamka jioni kwa kurelax au wakati wa baridi kama sasa Nakunywa mara nyingi asubui karibu kila siku ili nianze siku fresh jioni baada ya kazi au mazungumuzo marefu wakati wa mvua au baridi Energetic lakini calm tangawizi inawasha viungo vinatuliza akili fresh na nizidi kufikiria au kuongea zaidi happy contented.

Kutoelewa lugha au hisia. Mara nyingi watu hutumia sarcasim, jokes, za ndani au misemo ya kimtaa ambayo inaweza kuwa ngumu kuelewa kabisa. Anafanya makosa kidogo na kutuoa jibu lisilofaa kisha najisikia. Ups, kuhepuka kuwakasirisha watu. Watu wengine huja na maswala sensitive. Anajaribu kuwa natural helpful na respectful lakini watu wengine haiwezekani kufurahisha kila.

Napenda mvua sana, sauti yake, ile mvua inayopiga paa au dirisha au ile ya pole pole inaniyotulia inafanya akili iwe kam na yenye amani, ni kama mziki wa asili unaotuliza stress mara moja harufu ya udongo mvua, Hio harufu tamu inayotoka ardhini inaponyesha mara ya kwanza Inarefresh moyo na akili kabisa, vaibia kujikali ndani Napenda wakati mvua inanyesha nikae na chai, masala, moto, kitabu kizuri au tu kutazama nje nikifuatilia matone yanayote teremuka ni perfect kwa kujifunza au kufikiria mambo Yakina inaleta baridi baada ya joto la siku mvua inakuja na upepo baridi na hewa safi inafaa kwa kulala vizuri siku Lakini siwezi kusema napenda mvua kali inaofurika barabara au kusababisha mafuriko Hio inakua too much napenda ile ya wastani inaonyesha saa moja mbili kisha inaacha na jua linatokea na upinde wa mvua.

Ndiyo napenda kufanya yoga kwa sababu ina faida yake ambayo faida yake ni beneficial kwa mwili na nina ratiba yangu ya kila siku ambavyo nafaa kufanya yoga. Faida ya yoga huongeza uyumbufu wa mwili, huimarisha misuli na usawa wa mwili, hupunguza msongo wa mamazo, husaidia kupumua vizuri na kutulia kwa akili. Huongeza umakini na usingizi mzuri ratiba yangu kupumua kwa utulivu dakika mbili, tanda sana dakika moja, cat cow dakika mbili, umbwa anayeangalia chini dakika mbili, mti dakika moja, mtoto au balasaa na dakika tatu, kupumzika kwa kupumua dakika mbili.

La hasha, sijui kupiga ngita wala, sijajifunza, lakini ni tamaniyo la moyo wangu kujua kupiga ngita kama wengine. Ninapo angalia mtandao, ninaona watu wakipiga ngita najua, hatua wanazo zipitia, changamoto wanazo kutana, nazo na mbinu zinazo wasaidia kufanikiwa. Kwa hivo ni tamaniyo langu, hivi karibuni kujua kupiga ngita.

Sana kuchora na kupaka rangi, aina hii ya sanaa hunivutia kwa sababu inaweza kueleza hisia na mawazo bila kutumia maneno mengi.Michoro ya mandhari ya asili maisha ya kila siku au tamaduni huweza kusimulia hadithi mzima kwa picha moja Pili na sanaa ya mziki, mziki ni sanaa inayoguza watu wengi kwa pamoja. Nyimbo za kitamaduni haswa zile zenye ujumbe wa kijamii univutia kwa sababu Huelimisha, huburudisha na kuunganisha jamii.

Mimi hujaribu kuenda hospitalini mara moja au mara mbili kwa mwaka angalau moja kwa uchunguzi wa kila mwaka anual check up ili kukikisha kila kitu kiko sawa na labda nyingine kama kuna tatizo ndogo lolote ni muhimu sana kwangu kufanya hivyo ili kugundua mapema magonjwa na kuishi maisha marefu na yenye afya zaidi.

Kutembelea New York City ambayo ni mji ambao uko marekani. New York ni kama moyo unaopiga waubunifu wa binadamu, teknolojia na maendeleo ya skyscrapers Zinazoguza anga, mitaa iliojaa nishati usiku na mchana na kila kuona inaridhi ya uvumbuzi na mai au maisha ya kila siku Inanikumbusha jinsi jinsi wanavyo wanadamu wanavyoishi kujenga ulimwengu mkubwa na wenye changamoto na hivyo inanivinganisha na shaku ya kuelewa ulimwengu.